Naam, mimi nayo hata nimenunua juzi juzi. Kulikuwa na Solfest. Hiyo nilinunua tikiti. Pale tikiti. Com tiketi yangu moja nikaenda hiyo tukio. Na ilikuwa sawa na kununua saa hizi ni rahisi kwa sababu unanunua tu kwa mtandao.